Ndio napenda kusikiliza redio hasa wakati wa asubuhi na jioni nikiwa mapumzikoni. Redio hunisaidia kupata taarifa za habari za kila siku na kufahamu kinachoendelea katika jamii. Pia napenda vipindi mbali mbali hasa vya mijadala na vichekesho kwa sababu hunifanya njisikie huru na kuburudika. Muziki nao ni sehemu muhimu kwa nyimbo hunipa motisha na kuniondolea uchovu. Kwa ujumla, redio ni rafiki mzuri kwangu kwa sababu inanipa taarifa, burudani na wakati mwingine mafunzo mapya kwa kila siku.

Ndiyo, nimepata nafasi ya kusafiri na kuona maeneo mazuri sana. Kwa mfano, nilitembea kwenye mashamba ya wanyama pori. Nikifurahia wanyama wakicheza na kustarehe kwenye mazingira ya asili. Pia nimefurahia ufukwe wa baharini. Nikicheza na maji na kupumzika kukiwa na jua la asubuhi. Mara nyingine nilienda milimani. Nikipanda hadi kilele na kuangalia mandhari ya kuvutia chini. Ikiwa ni tukio ambalo, linabaki kwenye kumbukumbu yangu. Kusafiri katika sehemu hizi, kunanifanya nijisikie huru, kupumzika na pia kunionyesha uzuri wa asili ya dunia leo.